Katika chakula, cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni chakula cha burger. Sikuwaikula hapo kabla, lakini niliwaikula siku moja. Kilikuwa kina ladha tofauti na kusema kweli hadi sasa kimenivutia sana ni chakula kizuri.

Huwa natumia njia ya basi kama njia ya usafiri mara kwa mara ninapokwenda mjini na kurudi nyumbani. Basi huwa ndo njia pekee ya usafiri ambayo naipenda kwa sababu nina haraka zaidi na upatikanaji wake ni rahisi hivyo napenda kutumia basi kama njia ya usafiri.